Kusema kweli, sina chakula usika ambacho naeza kusema kwamba ninapenda ninapokula jioni. Ni kitu ambacho sijawahi kufikiria, lakini mara nyingi huwa napenda ile muda kati ya jioni, labda ile baada ya lanchi, naweza nikanywa juisi, au nikakoroga uji, pamoja na kiazi moja, au nikaangalia kitu chochote au wakati mwingine naweza nikanywa soda, hivyo inategemeana na mazingira nitakayokuwepo na chakula kitakacho kuwepo wakati wa jioni kwa ajili ya kusubiria chakula cha usiku.

Napenda majira ya masika. Kitu kilichonifanya ni pende majira ya masika. Napenda ubarudi wake. Mazingira hali yake uwa imetulia. Hakuna jua kali. Ambapo uneza kufanya kazi zako. Kutembea. Bila kupata jasho. Lakini pia wakati wa masika. Huwa naupenda kwa sababu napata hamu ya chakula zaidi. Pia naipata harufu nzuri ya udongo wa ardhi. Hivo inakua vizuri sana. Lakini pia ni nzuri kwa sabu pia tunatumia kwa ajili ya, kulima na kupata mazao ya chakula. Wakati wa masika ni nzuri kwa sababu majani yote upendeza, bustani huvutia. Pia hali ya hewa huwa nzuri sana. Yenye ubaridi, yenye kuvutia, yenye harufu isio jaa vumbi, harufu halisi. Huwa napenda shughuli za kufanya wakati huo, huwa na kwanza kutusaidia kupata maji, huwa na kinga maji ya mvua navuna pia kuanda bustani na kulima mashamba. Wakati mwingi huwa napenda masika inikute ni kiwa nyumbani. Sio kazini.